Inasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, hata kama ni kwa mambo madogo madogo. Kwanza, hujitahidi kuwa msaada kwa watu wanaonizunguka kwa kusikiliza matatizo yao na kuwapa ushauri pale inapowezekana. Wakati mwingine, kusaidia si lazima iwe pesa. Bali ni muda na moyo wa kujali, shida za anayekuelezea shida zake. Pia, hujitolea kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, kuchangia miradi ya pamoja, au kusaidia watu wenye uhitaji pale ninapopata nafasi. Napenda kuhamasisha wengine kufanya mema, kwa sababu naamini jamii bora, hujengwa na watu wanaojali wenzao. Zaidi ya hayo, hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuishi, kwa maadili mema, kuheshimu wengine na kutenda haki. Naamini kuwa mabadiliko makubwa huanza na mtu mmoja na kila mchango hata mdogo una maana kubwa kwa jamii.